Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Kwa kaawida nachaji kifaa mara moja hadi mbili kwa siku, kutegemea matumizi ya siku hiyo. Kama ni siku ya kawaida nachaji maramoja mara nyingi usiku au asubuhi mapema, hii hutokea pale matumizi yangu yakiwa ya wastani, mawasiliano, kusoma, kuandika, kusikiliza muziki kidogo. Lakini kama ni siku yenye matumizi makubwa, nachaji marambili, asubuhi na tena mchana au jioni. Hasa kama nimetumia internet sana, au video za YouTube, TikTok, au kazi zinazo itaji screen kuwaka mudamrefu. Pia hali ya betri inaathiri ni marangapi na chaji kifaa changu. Kifaa chenye battery nzuri mara moja inatosha kuchaji. Betri liyo choka hata marambili au tatu inaweza kuhitajika. Ninajaribu pia kuepuka kuchaji kila wakati bila sababu kuto chaji kifaa kwenye chaji mudamrefu sana. Na pia kuchaji kabila betri haijashuka sana. Si lazima ifike asilimia sufuri. Kwa ufupi maramoja kwa siku ni kawaida. Marambili kama matumizi ni mengi. Zaidi ya hapo ni dalili ya betri kuchoka au matumizi makubwa sana ndiyo.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Ninapo tazama kwa mtazamo wangu ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi zinazo itajikufikiria, kuandika na kupanga taarifa kwa kina, kompyuta unipa nafasi kubwa ya kufanya mambo kwa utaratibu na kwa ufanisi kuliko simu, kwanza kambisa kuandika na kuhariri maandishi ndiko matumizi yangu makubwa, hi ni pamoja na kuandika maandizi marefu, ripoti, kompyuta barua, kazi za kitaalamu. Na maudhui yanayo itaji umakini mkubwa. Kibodi ya kompyuta uniruhusu kuandika haraka kwa usahihi na bila kuchoka sana na pia screen kubwa hufanya iwe rahisi kuona makosa. Kupanga aya na kurekebisha kazi kwa uwangalifu. Pili kutafuta na kusoma tarifa kwa kina mtandaoni ni sababu nyingi kubwa ya kutumia kompyuta nilipotaka kuelewa mada fulani vizuri iwe ni ya masomo, kazi teknolojia au maswala ya kijamii kompyuta hunisaidia vianzo na kuchambua habari bila usumbufu, i ni tofauti na simu ambayo mara nyingi huleta usumbufu wa arifa. Tatu, kazi za kitaalamu na kiutendaji. Kompyuta utumika kupanga ratiba, kuanda jeduali. Kuwasilisha tarifa kama vile buka powerpoint. Kusimamisha faili balimbali. Haya ni mambo ambayo yana itaji mpangilio mzuri nafasi ya kutosha ya skrini. Na programu maluum ambazo ufanya kazi vizuri zaidi kwenye kompyuta. Natumia pia kompyuta kwa kujifunza masomo ya mtandaoni, video za ilimu, mihadara na kufanya mazoezi ya kielimu huwa raisi sana kwenye kompyuta. Naweza kuchukua notes, kusimamisha video, kurudia semu muhimu na wakati huo huo, kufungua nyaraka za kujifunzia. Sababu nyingine ni mawasiliano ya kikazi, barua pepe, mikutano ya mtandaoni kama vile zoom ama google needs. Na majukwa ya kazi ya hutumika zaidi kwenye kompyuta kwa sababu ya utulivu na muonekano mzuri. Kamera sauti na kuandika ujumbe kwa wakati moja huwa raisi zaidi. Kwa kiasi flani burudani pia hunifanya nitumie kompyuta. Ingawa si matumizi makuu hi ni kama kutazama filamu, kusikiliza muziki, au kusema mamakala ndefu, burudani kwenye kompyuta huwa ya utulivu zaidi kuliko ile ya simu. Kwa ujumla kazi na uandishi ndiyo sababu kuu utafiti na kujifunza hufuata kisha mawasiliani ya kikazi na pia burudani kwa kiwango kidogo. Kwa ufupi kompyuta ni chombo changu kikubwa kikuu cha kazi na maendeleo. Wakati simu utumika zaidi kwa masiliano ya araka.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Ningependa kuona maendeleo ya jamii yanayonekana moja kwa moja katika maisha ya kila siku ya watu. Maendeleo yanayo gusa moyo wa jamii, siotu majengo makubwa au maneno mazuri kwenye ripoti. Kwangu maendeleo ya kueli ni yale yanayo mfanya mwananchi wa kawaida, aishi, kwa eshima matumaini na usalama wa kesho. Kwanza kabisa ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu. Elimu ndio msingi wa jamii yote iliendelea. Ningependa kuona shule zanye miundo, mbinu, mizuri, walimu wa kutosha na wenye motisha na mitaala, inayolingana na mahitaji ya dunia ya sasa. Elimu isiwe ya kupita mitiyani tu, bali iwe ya kujenga fikra, madili, ubunifu na uwezo wa kujitegemea. Pia ningependa kuona watoto wote wa kiwemo wa familia masikini na maeneo ya mbali wanapata elimu sawa bila kubaguliwa. Pili ningependa kuona fulsa zaidi za ajira na kujitagemea kiuchumi. Jami haiwezi kuyandelea ikiwa vijana wengi hawana kazi au muilekeo wa maisha. Ninge penda kuwona maendelewo katika ujasiri ya mali, kilimocha kisasa, viwanda vidogo na matumizi ya teknolojia ili kunda ajira. Vijana wawezeshwe kupitia mafunzo, mitaji, manafu na mazingira ya nayo uunga mikono ubunifu wao. Tatu ninge penda kuwona huduma bora za afya. Maendelewo ya jami hayawezi kupimwa bila kuangalia afya ya watu wake. Ningependa kuona hospitali na vituo vya afya, vilivio na vifaa vya kisasa, dawa za kutosha na wahudumu wenyehuruma. Afya na akili pia itambuliwe katika jambo muhimu, ili watu wasihisi haibu au kuwachwa wanapopata, wanapopitia changamoto za kisaikolojia. Nne ningependa kuona uongozi uwajibikaji na uwazi. Jamii itandelea pale ambako vingozi wa hudumia wanahudumia wananji kwa wangalifu. Ningependa kuona rushwa, ikipungua, rasilimali zauma zikitumika kwa haki. Na wananji wakishirikishwa katika maamuzi yanayo wawusu. Uongozi bora uleta maimani, utulivu na maendeleo ya kudumu. Kando ningependa kuona usawa na haki za kijami zikishemiwa. Maendeleo ya jamii ya napasa kuafikia wote, wanawake, wanaume vijana wazena watu wenye ulemavu ningependa kuona jamii inayopiga ubaguzi wa aina yoyote na inayo akikisha kila muta anapata na fasi sawa ya kushiriki na kufanikiwa sita ningependa kuona maendeleo katika utuunzaji wa mazingira jamii inapaswa kuendelea kwa kuzingatia mazingira kupanda miti, kudhibiti taka kulinda vianzo venye maji na kutumia minishatisafi ni mambo muhimu sana haya ya tasaidia kupambana na mabadiliko ya tabianchi na kulinda hafia wa jamii. Saba ningependa kuwona maendeleo katika madili ya mshikamano wa kijami. Jamii na yo endelea nile inayo thamini uwaminifu, bidi, heshima na kusaidiana. Ningependa kuwona watu wa kishirikiana kutatua matatizo ya badala ya kulawumiana. Familia na jami ziwe sehemu salama za kukuza madili mema. Mwisho kabisa ningependa kuwona mabadiliko ya mtazamo, maendeleo ya kweli wanzia akilini. Jamii ikifikiria kwa muda mrefu jifunze kutokana na makoza na iwe tayari kubadilika kwa njia chanya. Watu waamini kuwa maendeleo ya nanzia kwa ubinafsi kabla ya hayajawa ya taifa. Kwa jumla maendeleo ni nayo tamani ni yale yanao jenga utu wa binadamu, usawa, haki na maisha yenyemana. Na yanayo weka msingi mara kwa vizazi vyasaza na vijavio.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kusubiri kwenye mstari ni jambo dogo kwa juujuu lakini kwa ndani nilinaweza kufungua hisia fikra na mitazamo mingi sana. Nikijibu kwa mtazamo wangu hisia za kusubiri kwenye mstari hubadilika kulingana na mazingira hali ya moyo na maana ya kile kinachosubiriwa. Si kusubiri tu ni safari ya akili na subira. Kwanza kabisa hisia ya awali mara nyingi huwa ni kutoridhika kidogo. Unapofika mahali ukiwa na haraka, labda hospitalini, benki, ofisini au dukani halafu unakuta mstari mrefu. Mwoyo huanza kubadilika. Kuna ile sauti ya ndani nasema kwanini kuna watu wengi hivi. Au kwanini huduma ni polepole. Hii ni hisia ya kawaida sana hasa katika dunia ya leo ambayo watu wamezoa vitu vya haraka internet ya kasi, majibu ya papo kwa hapo na huduma za kidigitali lakini baada ya hisia hiyo ya kwanza hisia ya pili hujitokeza ya kukubali hali unapogundua kuwa huna njia ya kukwepa mstari, akili inaanza kutafuta njia ya kuhimili, kusubiri wengine huwanza kuangalia simu zao wengine huanza kuwatazama watu walio zunguka na wengine huanza mawazo ya ndani kabisa hapo ndipo kusubiri kuna badilika kutoka kuwa adhabu hadi kuwa nafasi ya kutafakari ingawa ni si kila mtu hutambua hilo. Kwa kawaida kwa watu fulani kusubiri kwenye mstari huleta msongo wa mawazo. Hii hutokea zaidi pale ambapo kuna hali ya kutoeleweka. Kutoeleweka. Mstari hauendi mbele. Hakuna maelezo au kuna watu wanaonekana kurukwa. Hisia za kutotendwa haki hujitokeza. Unaanza kujiuliza kama muda wako. Unaheshimiwa. Hapa kusubiri kunageuka kuwa jaribio la uvumilivu na udhibiti wa hasira. Kwa upande mwingine kusubiri kunaweza pia kuwa somo la subira na nidhamu ya kihisia. Kuna wakati kusubiri hukufundisha kuwa si kila kitu kiko chini ya udhabiti wako. Unajifunza kupumua, kutulia na kukubali kuwa. Kuna mambo lazima yaende kwa mwendo wake. Kwa watu wanao tafakari sana mstari unaeza kuwa mahali pa kujitathmini. Maisha yanaendeleaje, je, nina haraka kupita kiasi. Kwanini kukosa dakika chache kuna ni vurugu sana. Kuona pia hisia ya mshikamano wa kimya kimya. Watu mlio simama pamoja kwenye mstari, hata kama hamjuani. Mna shiriku uzoefu mmoja. Mnaweza kutabasia. Kutabasamuiana. Kubadilisha maneno machache au hata kulalamika kwa pamoja. Hii huleta hisia ndogo ya ubinadamu kwamba sote tuko pamoja katika kusubiri huku. Wakati mwingine mstari unakuwa mahali pa mazugumzo yasio tarajiwa na hata urafiki wa muda mfupi. Hata hivyo si kila mstari una hisia sawa kusubiri kwa jambo la muhimu au la matumaini hubeba hisia tofauti kabisa ukisubiri matokeo ya mtihani huduma ya dharura au nafasi fulani muhimu mstari hauhisi kama kero tu. Unahisi kama mzigo wa kihisia. Muda huonekana kuenda pole pole sana. Mawazo hukimbia kila upande na moyo hujaa wasiwasi. Hapa kusubiri si swala la muda tu bali ni swala la matumaini na hofu. Kwa mtazamoa wa kina zaidi kusubiri kwenye mstari ni kioo cha jinsi tunavyo kabiliana na kuchelewa katika maisha. Watu wasipo wasiopenda kusubiri mara nyingi ni wale wanao penda udhibiti, mipango ya haraka na matokeo ya papo hapo. Watu wanao kubali kusubiri kwa utulivu mara nyingi huwa na uvumilivu. Au wamezoea hali ambazo haziendi kwa haraka. Kuna alie sahihi au asie sahihi, ni tofauti za tabia na uzoefu wa maisha. Kuna wakati pia kusubiri hakufanyi uji tathmini kama jamii. Unapo ona mstari mrefu hospitalini, unajiuliza kuhusu huduma za afya. Unapo ona mstari wa vijana wanaofata kazi ya huduma fulani una anza kufikiri kuhusu mifumo ya kijamii, usawa na haki kwa njia hii mstari unaokuwa funzo la kijamii. Si la mtu binafsi tu. Kadri muda unavyo songa hisia hubadilika tena. Ukiona mstari unaanza kusonga hata pole pole matumaini hurudi. Dakika zinaanza kuhesabika tena. Akili inasema angalau kuna maendeleo. Hii ina onyesha jinsi binadamu anavyo jihitaji kuona mwelekeo. Hata kama ni ndogo ili ajisikie vizuri. Mwisho yote, kusubiri kwenye mstari huniacha na na hisia mchanganyiko. Wakati mwingine kuchoka, wakati mwingine kutulia, wakati mwingine kujifunza. Ni jambo linalo tukera lakini pia ni nafasi ya kujifunza subira kujitazama na kuwa elewa wengine. Kama maisha yenyewe kusubiri hutu kumbusha kuwa si kila kitu kinakuja kwa wakati tunao taka lakini bado kinaweza kufika. Kwa kifupi, lakini kwa undani wa hisia kusubiri kwenye mstari hunifundisha kuwa muda si adui bali ni sehemu ya safari jinsi niavyo jisikia wakati wa kusubiri husema mengi kuhusu mimi kuliko mstari wenyewe.

Kupenda kupanda milima, ndiyo kupenda milima ni jambo linalovutia sana hata kama siki la mtu ulifanya mara kwa mala. Ni kuzungumuza kwa matazamo wa kibinadamu na uzoefu unaoweza kuwakilisha wengi. Kupanda milima hubeba mchanganyiko wa furaha, changamoto, hofu, kidogo na kuredhika kwa ndani. Kwanza kupanda milima kunavutia kwa sababu ya ukaaribu na asili. Unapokuwa milimani unakuwa mbali na kelele za mji, simu na msongamano wa mawazo. Hewa uwa safi mazingira nitulivu na kiakili inapata nafasi ya kubumua kuna hisia ya kua huru kana kwamba unajikumbusha kua dunia ni kubwa kuliko mtazamo wa kila siku. Pili changamoto ya kimwili ndiyo kiini cha kupanda milima. Kupanda kuna itaji nguvu, uvumilivu na subira. Kuna nyakati unahisi miguu nauma, pumzi inakata na unanjuliza kwanini ulianza safari. Lakini hapo ndipo thamana yake ilipo, kila hatua ni ushindi mdogo. Inakufundisha kuwa mandeleo ya kweli huja hatua kwa hatua siku ya kuruka. Tatu kupanda milima kuna mafunzo ya kiakili na kiisia. Unajifunza kujihimili, kupanga mwendo wako. Na kueshimu mipaka yako. Pia unajifunza kushirikiana na wengine kama unapanda kwa kundi. Kusaidiana, kusubiri mwenye amechoka na kusherehekea mafanikio pamoja hi uimarisha mshikamano na uaminifu kuna pia furaha ya kufika kileleni. Unapofika juu, uchovu wote unanekana kuwa na maana. Mandhara unayoiona, iwe ni misitu, miji, maziwa au mawingu. Ukupa isia ya mafanikio makubwa unajisikia kujivunia, si kwa sababu ya kushinda wengine bali kwa sababu ya kujishinda mwenyewe. Hata hivyo ni kweli pia kuwa kupanda milima siraisi kila wakati. Kuna hatari hali ya hewa kubadilika, kuteleza awa kuchoka kupita kiasi ndio maana kupanda milima kunahitaji maandalizi nidhamu na heshima kwa mazingira hili hunifanya nione kuwa si tu mchezo bali ni somo la uwajibikaji kwa ujumla napenda wazo la kupanda milima kwa sababu linachanganya afia asili na ukwaji wa pinafsi. Ni safari ya nje na yandani kwa wakati mmoja. Hata kama mtu hapandi mara nyingi hata kupanda milima mara moja kunaweza kubadilisha mtazamo wake kuhusu wezo wake na dunia inayo mzunguka. Kwa hivyo ndiyo maana kupanda mlima ni shuguli ninayoiona kuwa ya maana ya kufundisha na ya kukumbukwa.